Aliye nifundisha jambo muhimu ni wazazi wangu, ndiyo wanaonifundisha maadili, mienendo, nat tabia nzuri nzuri, hao ndiyo kielelezo cha maisha yangu, na huo wananifunza jambo muhimu muhimu mara kwa mara.

Napenda kinywaji cha soda. Napenda soda ambayo ni baridi. Ndiyo soda baridi ndiyo soda ambayo mimi napenda. Soda ya ladha ya chungwa hiyo ndiyo soda ambayo mimi hukunywa sana sana wakati kuna kiangazi. Wakati wa kiangazi na ambapo umefanya kazi nyingi ukinywa soda hiyo mtu huwa unatulia.

Ndiyo napenda kujifunza historia maana historia ni ya maana sana katika maisha ya sasa kwa maana unafaa ujue kile ambacho kiliendelea hapo jadi ndiyo ujue kile ambacho utachofanya katika maisha ya sasa ni vizuri sana kujifunza maneno kadhaa kadhaa yaliotendeka katika historia.

Katika mziki chombo cha mziki ambacho napenda kukipiga ni kinanda na firimbi huwa napiga firimbi wakati nacheza mziki pia kinanda huwa inafanya mziki iwetamu sana huwa inaongezea latha ya mziki.